Kazini, kuna majukumu mengi yanayohitaji kufanywa kila siku. Kila jukumu nalolipenda zaidi ni kushirikiana na watu na kuwasaidia kutatua changamoto zao. Jukumu hili hunipa motisha na hunifanya ni jisikie kuwa na thamani katika kazi nayofanya. Kila napopewa jukumu na kushughulikia tatizo au kusaidia mtu huisi furaha ya kipekee. Napenda kusikiliza kwa makini, kuelewa shida iliyopo na kisha kutafuta suluhisho linalofaa, hata kama tatizo ni dogo kwangu lina umuhimu mkubwa kwa sababu linamugusa mmoja kwa mmoja. Somo hili limenifundisha vumilivu na subira. Si kila mtu anaeleza tatizo lake kwa utulivu na wakati mwingene, hukutana na watu wenye hasira au hofu lakini napofanikiwa kumtuliza mtu, kumpa msaada anaohitaji huisi kuridhika sana. Mfanikio haya hunipa nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, napenda jukumu hili kwa sababu honipa fursa ya kujifunza kila siku. Kila mtu ninaye kutana naye, hunifundisha jambo jipya. Vyenye mtazamo tufauti, uzoefu au njia bora ya kufanya kazi. Kupitia jukumu hii, nimejifunza muhimu wa mawasiliano mazuri, na kufanya kazi kwa ushirikiano. Jukumu nalolipenda zaidi kazini pia kunijenga kama mtu. Hunisaidia kuuza huruma, huaminifu na uwezo wa kutatua matatizo ninapomaliza siku ya kazi nikiwa nimewasaidia wengine. Kwenda nyumbani nikiwa na amani ya moyo. Kwa hiyo, nikijibu swali jukumu gani unalolipenda kazini? Sema napenda zaidi jukumu la kuwahudumia kuwasaidia wengine. Jukumu linalo nifanya nijivunie kazi yangu na hunipa maana ya kweli kufanya kazi.

Swali la kama napenda kusimamia au kusimamiwa limekua muhimu sana katika safari yangu ya kazi. Kwa kweli, napenda mchanganyiko wayote mawili. Kwa sababu, kila moja lina mchango wake katika kukuza ufanisi, na maendeleo kaziini. Nilipo anza kazi, nilikuwa nikisimamia. Hili lilinisaidia kujifunza ni dhamu, futatataratibu na kuelewa majukumu yangu kwa undani. Kupitia usimamizi mzuri nilijifuza kusikiliza maelekezo kupokea mare jesho na kurekebiisha makosa yangu. Kusimamiwa kulinijenga na kunipa msiingi imara kufanya kazi kwaufanisi. Kadri nilipipata uzoefu nilianza pia kupenda kusimamia wengine. Kusimamia kuna nilipa fursa ya kushiriki maarifa niliyo ya pata kusidia wengine kukua na kuongoza wafanyikazi ya wa kuongoza wafanyikazi uwezo wangu kujitahidi kuwaheshimu kuwasikiliza na kuw pa mwelekeo bila kuwa bana. Naamini usimamizi mzuri, si kutoa amri tu, bali ni kuhamasisha na kujenga imani. Kusimamia kuna nifundisha uwajibikaji mkubwa. Ndiyo kwa maamuzi yangu, naeza kuwa veru wengine hivyo kufanya kazi kwa haki na uangalifu wakati huu huu nina thamini kusimamia kwasababu hunisaidia kubaki mnyenyekevu na tayari kujifunza mambo mapya kwa maoni yangu, mtu anayependa kusimamia peke bila kupenda kusimamiwa anaeza kosa fursa ya kujifunza. Hivyo hivyo anapenda kusimamia watu na anaweza kosa nafasi ya kukuza uwezo wake na kuongoza. Dio mana naamini kuwa uwiano wa yote mawili ni muhimu. Kwa hiyo nikijibu swali je, unapenda kusimamiww njema anapenda yote mawili kwa wakati waki. Kusimamiwa hunijenga na kusimamia huniruhusu kujenga wengine.

Kuna kazi nyingi ambazo nimewai kufanya na kushuhudia katika maisha lakini kazi nayo ithamini zaidi ni kazi inayahusisha kuwahudumia na kwasaidia wengine. Kwangu mimi kazi hiyo inathamani kubwa sana na haileti faida ya kipato tu, bali huleta mabadiliko chanya katika maisha yangu. Kutambua thamani ya kazi nilipo ona jinsi udumazuri unavyoweza kubadilisha siku ya mtu. Kati mwingine, mtu anahitaji mswada mdogo tu, muninu mazuri, maelekezo sahihi na kusikiliza. Kazi inayotoa huduma hunifundisha huruma, subira na kuwajibika. Kwa sababu, kila nalofanya huathiri mtu mwingine moja kwa moja. Kazi ninayoithamini pia hunipa fursa kujifunza kwa kila siku. Kila napokutana na watu tofauti, napata uzoefu mpya na maarifa mapya. Hata changamoto zinapo jitokeza, huvii chukulia kama sehemu ya kujijenga na kuboresha uwezo wangu wa kutatua matatizo. Zahidi ya hayo, kazi hii hunijenga heshima binafsi. Apojua kuwa kazi yangu imesaidi mtu au imeleta tabasamu, huhisi kuzirika, moyoni. Hisia hiyo ni muhimu kuliko sifa au pungezi. Sababu, inathibitisha kuwa kazi yangu inamaana. Kazi ninayo ithamini pia hunitaka niwe mwaminifu na mwenye maadiki. Kuwana uaminifu kazini hujenga imani kati yangu na wale na wahudumia. Miwani hiyo, ndiyo msingi wa mafanikio ya muda mrefu katika kazi yote. Kwa hiyo, kijibu swali kazi nayo ithamini zaidi inasema ni kazi inayohusisha watu kuleta mchango chanya katika maisha yao. Kazi inayo jenga jamii kukuza utu na kunifanya nijisikie kuwa na thamani kama mtu binafsi.

Katika dunia ya leo, mtandao umekuwa chanzo kikuu cha habari. Mimi husomea habari mtandaoni kupitia tovuti rasmi za vyombo vya habari mitandao ya kijamii ilio aminika na programu za habari kwenye simu. Njia hizi hunisaidia kupata taarifa kwa haraka na kwa urahisi popote nilipo. Kwanza kabisa, napendelea kusoma habari kutoka kwenye tovuti za vyombo vya habari vinavyoaminika. Tovuti hizi hutoa habari zinazazohakikiwa na kuandikia kwa taaluma. Ninapozisoma hujifunza kuhusu matukio ya kitaifa kimataifa uchumi afya na michezo habari hizi hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na kufanya maamuzi kwa uwelewa makupana. Pili, natumia mitandao ya kijamii kama njia ya kufuatilia habari lakini kwa umakini mkubwa. Nimejifunza kufuata kurasa rasmi za taasisi na uandishi wa habari inaoaminika. Hata hivyo, sikubali habari yoyote moja kwa moja. Kila napoona taarifa, hujitahidi kuidhibitisha kwa kulinganisha na vyanzo vingine kabla ya kuiamini au kuisambaza. Zaidi ya hayo natumia programu za habari kwenye simu yangu programu hizi hunipa taarifa kwa wakati kupitia arifa jambo ninalosaidia kubaki na habari mpya hata nikiwa na shughuli nyingi. Ata hivyo, hujipangia muda maalum wa kusomea habari ili nisipoteze muda mwingi mtandaoni. Kusoma habari mtandaoni kumenifundisha umuhimu wa kuchagua vyanzo sahihi. Sio kila habari inayopatikana mtandaoni ni ya kweli ndio maana hukipa kipaumbele kwenye ukweli uaminifu au maadili ya waandishi wa habari. Kwa hiyo, nikijibu swali, nasomea wapi habari mtandaoni. Nasema husomea habari kupitia tovuti rasmi za habari mtandao ya kijamii ilioaminika na programu za habari huu nikiwa makini na kuchagua taarifa sahihi. Kusoma habari kwa njia na kunifanya niwe raia mwenye uwelewa na anayefuatilia matukio ya dunia kwa busara.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Mziki umekuwa sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu, lakini napopiga chombo cha muziki huhisi furaha na utulivu wa kipekee. Kwangu muziki si burudani tu, bali ni njia ya kujieleza kwa ajili ya mawazo nilianza kuvutiwa na kupiga chombo cha muziki nikiwa bado mdogo nilipowaona wacho wakipiga gitaa na kinanda kwenye sherehe na mikusanyiko wa kijamii. Nilitamani siku moja nifanye hivyo pia baadae, nilipata nafasi ya kujifunza kupiga gitaa. Na hapo ndipo safari yangu ya muziki ilipo anza. Mwanzoni haikuwa rahisi. Vidole viliniuma na wakati mwingine nilikosea midundo. Hata hivyo siku taka tamaa. Kwa kufanya mazoezi, mara kwa mara nilianza kuboresha ujuzi wangu polepole. Kila nilipo piga wimbo moja vizuri, nilijisikia fahari na kupata motisha. Kijifunza zaidi, kupiga chombo cha muziki kimenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Napo kuwa na msongo wa mawazo au nimechoka, kupiga gitaa, hunisaidia kutulia, kurejesha nguvu. Muziki hunipa amani ya moyo na hunifanya nisahau matatizo kwa muda. Zaidi ya hayo, muziki umenisaidia kuungana na watu wengi kupitia kupiga chombo cha muziki nakutana na marafiki wapya kushiriki katika matukio mbalimbali ya kijamii. Muziki hutujenga pamoja bila kujali tofauti zetu. Kwa hiyo, kujibu swali, je, napenda kupiga chombo cha muziki nasema ndiyo, napenda sana piga chumbo cha muziki. Hunipa furaha, hunijenga kia kili, hunifanya nijisikie hai. Pia, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na ninaamini itaendelea kuwa rafiki yangu karibu siku zote.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Kulima bustani hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya siku. Kila napoingia bustani, nahisi kama naingia katika dunia yenye utulivu, mbali na kelele na msongamano wa mawazo wa maisha ya kila siku. Nilianza kupenda kulima bustani nikiwa bado mdogo. Nikimsaidia mzazi wangu kupanda mboga nyuma ya nyumba. Tulipanda mchicha, nyanya, vitunguu na pilipili. Nifurahia kuona mbegu ndogo ikigeuka kuwa meaani majani mabichi. Zoefu huwa, hunifundisha subira na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Kulima bustani hunifundisha pia uwajibikaji. Mimea huhitaji kutunzwa kila siku, kumwagiliwa, kupaliliwa na kulindwa dhidi ya wadudu. Napochukua jukumu na kuitunza bustani hunifunza kupanga muda wangu na kuwa makini. Kila ninapoona mazao yakikuwa vizuri kuvunia juhudi zangu zaidi ya hayo, bustani hunisaidia kupata chakula safi na salama. Mboga nazovuna kutoka bustanini huwa na ladha nzuri zaidi kwa sababu najua jinsi zinavyolimwa. Hiyo hunifanya nithamani chakula na kuepuka upotevu. Kulima bustani pia huniletea karibu na watu wengine. Mara nyingi, hushurikiana na majirani kubadilisha mbegu au mazao. Ushirikiano huu, huimarisha mawasiliano na kuleta mshikamano katika jamii. Kwa hiyo, kujibu swali, je, unapenda kulima bustani. Sema ndiyo, napenda sana kulima bustani. Hili hunipa furaha, hunifundisha umilivu, na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya asili. Shughuli ndogo lakini, ni ya faida kubwa maishani yangu.

Napenda wanyama wa aina mbalimbali lakini wanyama ninawapenda zaidi ni wanyama wa kufugwa. Hasa mbwa na paka. Wanyama hawa hunivutia kwa sababu ya uaminifu wao hukaribu wao na binadamu na jinsi wanavyoweza kwa sehemu ya familia. Mbwa miongoni mwa wanyama ninaowapenda sana. Mbwa ni mwaminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa kweli wa binadamu. Mbwa wanapenda kucheza, hulinda nyumba na hutambua hisia za mwenye. Nilipokua nikiona mbwa akimfurahia mmiliki wake au akimlinda nilitambua kuwa. Mbwa ana upendo wa dhati na uaminifu wa kipekee. Paka nao ni wanyama ninaowapenda kwa sababu ya watulivu wao na usafi. Paka wanajua kujitunza na mara nyingi hua watulivu na wapole. Wanapenda kukaa karibu na watu lakini pia wanaheshimu nafasi yao. Uwezo wao kukamata panya pia huwafanya kuwa na mchango muhimu nyumbani. Zaidi ya wanyama wa kufugwa nawadhamini pia wanyamu wa porini. Simba, tembo, twiga, hunivutia kwa uzuri wao na nafasi yao katika mazingira ya asili. Ingawa si rahisi kuishi nao karibu, ni muhimu kuwalinda na kuhifadhi makazi yao kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kupenda wanyama kumenifundisha huruma na uwajibikaji. Wanyama ni viumbe hai wanaohitaji huangalifu, heshima na upendo. Unapoona mnyama akitunzwa vizuri, jua kuwa, jamii hiyo ina moyo wa utu. Kwa hiyo, kujibu swali, unapenda wanyama wa aina gani. Nasema, napenda wanyama wakufugwa kama mbwa na paka pamoja kuwadhamini wanyama wa porini. Wanyama huniletea furaha, hunifundisha upendo, hunikumbusha umuhimu wa kuishi kwa amani na viumbe wote.